Wakati umeme unapokatika, mimi upenda kuwasha mishumaa au taa ya dharura kuendelea kuwa na dhani ndani ya nyumba. Ikiwa ni usiku, mimi utumia muda huo wa kupumzika, kusikiliza redio inayo tumia betri, au kuzungumuza na familia yangu badala ya kutumia vifaa vya kielektroniki. Hali hii ya giza mara nyingi inanipa nafasi kutafakari kwa utulivu au kulala mapema. Iliniamke nikiwa nguvu mpya, asubuhi itakayofuata.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea Ninguo kutoka kwa rafiki yangu ambaye aliweza kuninunulia suti ya bei ghali sana Niliweza kufurahia sana kwa sababu nimekuwa nikitamani kupata suti Iliniweze kuonekana mwanaume mwenye nguvu na mambo kamabhayo.

Mimi hupenda kunywa chai na mimi hunywa chai asubuhi baada ya kuamka Mimi hupika chai kwanza ni kuchemsha maji moto Kisha naongeza maziwa kama kikombe kimoja Alafu naweka majani na sukari Kisha nangoja iweze kuiva nakumbuka ninachoongeza ndani ya chai hilo ni kitu inachoitwa tea masala.

Ninapopata makosa kazini, jambo cha kwanza, jambo la kwanza ni kuweza kuwakisha kuwa nimetulia, kisha nazungumza na wafanyikazi wenzangu na tunatafuta njia mwafaka wa kusuluhisha makosa. Tunazungumza vizuri na tunaelewana kuhusu makosa hilo na vile tunaweza kulitatua.

Ili kuweza kuhakikisha kuwa nimekamilisha kazi yangu kwa wakati mimi huweka kitu kinachoitwa kikumbusho ama ratiba ambayo mimi huangalia baada ya kukamilisha kila kazi ambalo nimeiweka kwenye ratiba kisha mimi huliondoa kwenye ratiba hilo na kuendelea kulifuatilia hadi nimalize kazi zote kwa wakati inayostahiki na kuweka.

Mimi hupenda kunywa maji sana Mimi hunywa maji lita mbili na nusu kila siku maji ni kitu cha muhimu sana kwenye mwili wa mwanadamu kwa sababu inaweza kuchangamsha mtu inampa mtu utulivu hasa wakati kuna jua joto jingi huweza kufanya mwili wa mtu uweze kuwa refreshed na maji ni kitu kizuri sana.

Mimi hupenda kusimamia kwasababu mimi ni kiongozi, mimi hupenda kufanya mambo ya uongozi, kusimamia watu, kuweza kuwapa mawaidha ya vile wanavyopaswa kufanya kazi Kwa hivyo mimi upenda kusimamia watu, sipendi kusimamiwa hata kidogo, lakini ni vizuri, nijifunze kuweza kukubali na kurekibisha.

Ndiyo m, imi nimewahi kulima shamba la nyanya yangu shamba hilo ni shamba kubwa sana na mimi niliweza kulima shamba kubwa sana ambalo tuliweza kupanda mimea kadhaa na vikaweza kua na pia niliweza kupalilia mimea hiyo na kuhakikisha kuwa vimekua, yamekua vizuri na tukaweza kuvuna.Kwa hivyo mimi nimewahi panda na kulima.

Ndiyo mimi ninapenda sana kucheza michezo ya video kwenye tarakilishi yangu na ambalo ninalo nyumbani nanimeweza kucheza michezo kadha kama vile kama unajua gta nimependa kucheza michezo ya magari ya kushindana Nimecheza michezo ya kibinafsi michezo mingi aina ainati na hunifurahisa sana mimi hupenda sana kucheza michezo ya.

Nchi ambayo ngependa kuitembelea sana ni nchi ya umarekani Kwa sababu nchi hiyo unipendeza Kwasababu ya vile vina kimeendelea. Kuna majumba makubwa makubwa barabara kimeendelea yamejengwa vizuri sana. Magari yako mengi magari yote na watu wa huko pia ni wazuri Kuna maali mengi pa kutembelea na kuweza kufurahia na kujionea hivyo. Ni kuhusu safari hiyo. Mimi ingetamani kuwena na ndege. Na ningependa kuona majumba hayo makubwa makubwa.

Jambo ambalo mimi hupenda kuhusu shirika langu ni vile kuna umoja miongoni wa shirika wenzangu watu wana umoja na upendo na huweza kutatua matatizo yao kwa amani migogoro inapotokea, hutatua migogoro hiyo kwa amani Hivo kinacho nipendeza sana na shirika langu ni ni umoja ambayo imo miongoni mwa washirika.

Napenda chakula chenye ladha ya ambayo ina nyama kwa sababu nyama ni chakula ambacho huweza kumpa mtu nguvu na humsaidia kupona magonjwa ama maradhi ama maumivu aliyonayo mwilini kwa hivyo mimi hupenda chakula chenye ladha ya nyama nyama ya ngombe.

Mimi huwa siendi hospitalini mara kwa mara kwa sababu Niliweza kusaidiwa nina afya nzuri na ninashukuru kwa hivyo mimi sija nimekua muda tangu niende hospitalini Kwa hivyo tuseme labda marambili kwa mwaka kuenda kuangaliwa kama kila kitu kiko sawa mwilini mwangu ama kama kuna maumivu mwilini ndiyo mimi huenda hospitalini.

Chumba ambacho mimi ukipenda nyumbani ni chumba changu cha kulala, mimi upenda chumba hilo kwa sababu kina nafasi nzuri ambalo, mimi huweza kufanya mambo yangu, kama kufanya mazoezi, kulala, kusoma, na kila kitu, na hizo ndizo shughuli ambazo mimi hufanya ndani ya chumba.